Mi ufanya mambo kadhaa ili kujituliza na kurudi kwenye mustari. Kwanza mimi usimama kidogo na kupumua kwa kina. Kunisaidia kutuliza mawazo na kupunguza presha kabla sijaendelea. Nikiona kazi ni nyingi mimi ugawanya machukumu. Katika sehemu ndogo ndogo ili nashukulikia hatua kwa hatua badala ya kuagopa kazi yote kwa ujumla. Mimi upanga upya vipa umbele. Ujiuliza ni kazi ipi ni haraka na ipi inaweza kusubiri. Hiyo unisaidia kutumia nguvu zangu vizuri bila kujichosha kupitia kiasi. Pia siogopi kuomba msaada kwa wenzangu au msimamizi wangu inapobidi. Mi huchukuwa mapumziko mafupi kama kutembea kidogo kunywa maji na kunyoosha mwili. Hili kunipa nguvu mpya na kuongeza umakini wangu.

Mi upenda mazingira ya kazi yaliyo chanya salama na yanayo hamasisha ukuwaji. Upenda mazingira yenye heshima na ushirikiano ambapo wafanya kazi wanaheshimiana na wasaidiana na wanawasiliana kwa wazi. Mazingira haya unifanya nijisikie uhuru na kutoa mawazo yangu na kushiriki kikamilifu. Mi napenda mazingira yenye mpangilio mzuri na utulivu. Anayo ruhusu kuzingatia kazi bila furugu zisizo za lazima safi ratiba ilio wazi na malengo yanayo eleweka unisaidia kufanya kazi kwa ufanizi saidi. Mi upendelea mazingira yanao dhamini ubunifu na kujifunza ambapo kuna furza za mafunzo maendeleo taaluma na kukubali mabadiliko mapya. Hii hufanya kuwa na mchango wangu kwa shirika. Ya mi napenda mazingira yenye usawa kati ya kazi na maisha binafsi pia.

Mimi huboresha mchakato ya kazi kwa njia ya makusudi na endelevu nikilenga kuongeza ufanisi na ubora wa matokeo. Mi huanza kwa kuchambua mchakato uliopo, kuangalia hatua zote za kazi ili kubaini zinapo chelewa, kurudiwa bila sababu kupoteza raslimali, hiyo hunisaidia kuelewa wapi kuna changamoto halisi kabla ya kufanya mabadiliko He hupanga kazi kwa mfumo ulio wazi hutumia ratiba orodha za majukumu na vipaumbele ili kila hatua ijulikane vizuri. Kupanga huko hupunguza makanganyiko na makosa na huokoa muda, ee mi hutumia teknolojia na zana rahisi kuboresha kazi na usahihi kwa kazi kama kutumia programu za kupanga kazi. Kuhifadhi taarifa kwa mpangilio au njia bora za mawasiliano. Mi hubore mi huomba marejesho kutoka kwa wezangu. Kutoka kwa wezangu na wasimamizi.

Mimi napenda mikutano ambayo ni yenye tija, yenye mpangilio mzuri. Napenda mikutano yenye lengo wazi. Kabla ya mkutano napenda kujua sababu ya kukutana, ajenda inayofuata na matokeo yanayotarajiwa. Hii unisaidia kuzingatia muda muhimu kutochukua muda kwa mambo yasiyo ya faida na kuhakikisha kila mtu anashiriki kwa maana. Mkutano bila ajenda wazi mara nyingi huaribu tija na husababisha kuchanganyikiwa. Napendelea mkutano wenye ushirikiano. Pia napendelea mkutano wenye muda wa kutosha lakini si mrefu kupita kiasi. Mkutano mfupi wenye dhana thabiti na ufanisi, na ufanisi hunisaidia kusailia makini na kutochoka. Napenda mkutano yenye mazingira mazuri ya mawasiliano. Mwisho, napendelea mikutano ambayo hunipa nafasi ya kujifunza iwe ni maarifa mapya, mbinu za kufanya kazi au fahamu wa changamoto za shirika.

Ndiyo nimewahi fanya kazi ya kujitolea kwanza nimewahi kushiriki katika miradi ya kusaidia jamii yangu. Kama vile usafi wa maeneo ya uma kusaidia shule au maktaba. Na kuandaa shughuli za kijamii zinazo lenga kusaidia watu walio katika uhitaji. Katika miradi hii nimejifunza umuhimu wa mshikamano wa kijamii nimewahi kutoa msaada wa moja kwa moja kwa watu binafsi kama kusaidia wenzangu katika hali ngumu kushirikiana na familia zisizo na uwezo au kusaidia watoto kujisomea uzoefu huu umenifundisha uvumilivu huruma na umuhimu wa kushirikiana kwa moyo mmoja nimewahi kushiriki katika shughuli za kielimu au mafunzo. Hii ni pamoja na kufundisha na kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa vijana au jamii juu ya afya, lishe au ujuzi wa maisha. Kazi ya kujitolea imenifundisha ma adili, shima, uvumilivu na mshikamano. Pia imenionyesha kwamba changamoto ziko kwa kila mtu lakini kwa kushirikiana na kusaidiana. Jamii inaweza kuendelea kuwa na nguvu na mshikamano wa ukweli.

Ndio, mimi napenda ndege wa kufugwa nyumbani hasaa kwa sababu wanaongeza uhai na furaha katika mazingira ya nyumbani. Kwanza napenda ndega kama vile kuku, njiwa na bata. Kwa sababu ni rahisi kuwafuga na wana faida kubwa. Kuku hutoa mayai na nyama. Njiwa huleta amani na uzuri na bata pia husaidia kwa chakula. Na wakati mwingine uthibiti wadudu kwa kuwala. Kuwafuga kuna fundisha uwajubikaji na kusaidia kufunza kuhuzu asili. Napenda ndege wa mapambo kama kasuku kwa sababu sauti zao na rangi zao huleta furaha na utulivu. Kuwasikiliza wakiimba na kuwasoma tabia zao hunisaidia kutuliza mawazo. Napenda ndege wa kufugwa kwa sababu ni njia ya kupata chakula pia husaidia kupata mapato katika nyumba.

Ni mimi napoamuka asubuhi. Upiga sala alafu ufanya usafi kiasi. Huosha meno unawa uso alafu pia. Ufanya mazoezi kama vile presha apu kustretchi na yoga ninapo maliza usafisha mwili. Kisha Mi uandaa kiamsha kinywa. Kwa vile mi hupenda kahawa mi ukunywa kahawa ya asubui alafu huenda usoma kwa muda kiasi nisha maliza kusoma panga ratiba yangu ya siku mambo ambao nitafanya kwa hiyo siku mwisho nikisha panga ratiba yangu mi huenda kazini.

Mimi napenda kufanya mambo yanayo jenga urafiki na kumbukumbu mzuri nikiwa na marafiki zangu. Kwanza napenda kusungumza na kubadilishana mawazo kukaa pamoja tukijadili maisha. Kazi mipango ya badae au hata kucheka mambo madogo. Fanya nijisikie uru na kuimarisha uhusiano wetu. Napenda kushiriki shugli za burudani. Kama kutembea kucheza michezo kusikiliza mziki au kutazama filamu. Shughuli izi husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufrahia muda wetu pamoja. Napenda kushirikiana katika shugli za mandeleo kama kujifunza jambo jipya. Kushiriki miradi midogo ya biashara au kusaidiana katika kazi au masomo hii huimarisha mshikamano na kusaidia kukua pamoja.

Mara nyingi mimi hufanya mambo yanayo nisaidia kupumzika. Jifunza na kufurahia muda wangu binafsi na familia. Kwanza napumzika na kuondoa msongo wa kazi wa wiki mzima. Hii ni pamoja na kulala kidogo zaidi. Kusoma kitabu au kusikiliza mziki ili kuondoa uchovu na kukusanya nguvu kwa wiki ijayo pili. Napenda kutumia muda na familia na marafiki tunaweza kukaa moja, kula chakula, kuzungumza au kushiriki shughuli za burudani kama kutembea au kutazama filamu. Muda huu husaidia kuimarisha husiano. Pia napenda kujifunza au kufanya mambo ya kilimu au hobi. Hii inaweza kuwa kusoma vitabu. Au pia kushiriki miradi midogo ya kuboresha ujuzi wangu. Na pia mazoezi kiasi. Pia napenda shughuli za nje kama kutembea kwenye bustani. Au kushiriki katika shughuli za kijamii.

Sera muhimu ya kampuni ninayoona ni ile inayolenga ustawi wa wafanyikazi uwazi na maendeleo endelevu ya shirika. Kwanza sera ya usawa na heshima kwa wote ni muhimu sana kwa vile wafanyakazi huheshimiana bila kujali kabila dini jinsia au nafasi yao. Sera usalama na afya kazini ni muhimu. Kampuni huhakikisha kwamba wafanyakazi wako salama kimwili kisaikolojia kwa mfano kutoa mafunzo ya usalama, vifaa vinavyofaa na mazingira yasiyo na hatari. Sera ya maendeleo ya wafanyakazi na mafunzo pia naona ni muhimu. Kwa vile kampuni inapaswa kutoa fursa za kujifunza mafunzo ya kitaaluma na njia za kupandishwa Cheo. Sera ya uwazi na mawasiliano ya uwazi pia ni muhimu. Halafu pia sera ya uwajibikaji wa kijamii na mazingira.

Ndiyo mimi napenda kula samaki. Na ni moja ya fiakula ninavyo dhamini sana napenda samaki kwa sababu ni chakula chenye lishe bora hasaa protini omega tatu na virutubisho vinavyo saidia afya ya moyo na akili. Samaki hunisaidia kubaki kwenye nguvu kwenye afya na mwenye umakini mzuri katika shugli za kila siku. Pia napenda samaki kwa ladha yake ya anaweza kuandaliwa kwa njia mbali mbali kama kukaangwa kuchemushwa, kuchomwa au kupikwa kwa michuzi hivyo huchosha mara chache na unipa chaguo tofauti kulingana na hali na wakati. Samaki ni chakula chepesi kumeng'enya. Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri baada kula bila uzito mkubwa Tumboni. Kwa jumla, mimi napenda kula samaki kwa sababu ni kitamu chenye afya. Pia.

Nafanya mazoezi mara tatu hadi mara tano kwa wiki kulingana na ratiba yangu na muda pia na afya yangu. Mazoezi hunisaidia kudumisha afya mwili kuchoma kalori kuimarisha misuli na kudumisha nguvu na dhabiti hiyo nisaidia kufanya kazi za siku kwa rahisi bila uchovu mkubwa. Mazoezi ya mwili hunisaidia aya ya akili na hisia. Kucheza, kukimbia, au kufanya mazoezi madogo madogo upunguza msongo wa mawazo huongeza furaha na kujifanya nijisikie chanya. Napendelea mchanganyiko wa mazoezi ya aerobiki kama kukimbia au kutembea kwa kasi. Pamoja na mazoezi ya nguvu kama kupanda ngazi, yoga na kufanya push-ups husaidia mwili wote kufanya kazi vizuri na pia husaidia kimwili na kiakili.